Sera ambayo naiona muhimu katika kampuni ni sera ya kuweza kukanisha na watu wenzako, wafanya kazi wenzako ambao mnafanya kazi. Pia kuwa ya kwamba mkae na undugu pale kazini. Mweze kama kuna mtatizo ama mugogoro, mnaeza kusuluhisha bila mambo kuwa yameenda sana. Hiyo ni sera ambayo mimi naipenda sana pale kazini. Pia kuna sera ya mavazi ambayo ni nzuri sana inasaidia kila mtu ambaye anafanya kazi pale kampuni. Kukaa vizuri na kuhakikisha ya kwamba wakati wote ye anakaa mtu ambaye anafanya kazi vizuri.

La hasha, mimi sipendi ya asali kwa kuwa. Sipendi vitu ambavyo ni tamu kupindukia. Kwa sababu tumbo langu, huwa linauma. Kila wakati ninapokula, chakula ambacho kina ile sukari mingi sana kupindukia. Kwa hivyo mimi mwenyewe, sipendi kuila asali hata kidogo.

Kushiriki katika jamii yangu ni jambo ambalo mimi najivunia sana. Kakuwa ni jambo ambalo linafanya nahisi vizuri kuwa naeza kisaidia watu ambao hawajiwezi katika jamii yetu. Jambo ambalo naeza sema la kwanza nafanya. Twafanya ile community service yaani kama ni pale kwa watoto ambao hawana wazazi ama watoto ambao wamepoteza watu wa kuangalia. Tunaenda kule, tunawapelekea vyakula, tuna saidia kusafisha huko. Tunaenda kule, tunawpelekea ya vyakula, tunawasaidia kusafisha mazingira. Twafanya ile community service yaani kama ni pale kwa watoto ambao hawana wazazi ama watu ambao wamepoteza watu wa kuangalia. Pia tunawpea nguo na kuhakikisha kwamba tumecheza na wao ili pia wao wasihisi kwamba wameachwa nje kwa umbali sana Tunaenda kule, tunawapeleka dawa, tunawapelekea ya viakula, tuna saidia kusafisha uko. Pia tunapenguo na kuakikisha kwamba tumecheza na wawo ili pia wawo wasihisi kwamba wanachua inje kwa umbali sana siu ya mazingira ambayo tunaenda tunasafisha mazingira ambayo tunaenda tunasafisha mazingira yetu kutokana na zile takataka ambaxo zimetupwa kama vile plastiki tunaenda tunaziondoa tunazichoma na kuhakikisha kwamba mazingira yetu ni masafi.

Naam mimi napenda kuimba hata kama sauti yangu si sina hicho kipawa cha kuimba lakini napenda kuimba kwa starehe zangu Siimbi kama ni kushindana ama ni mashindano yoyote naimba tu ile kwa starehe zangu Kwa ivo utanipata ata nikiwa pale nyumbani nasikiza mziki pole pole nikiimba pia mimi na inanisaidia kustarehesha pia mimi.

Tazmini za kazi, mimi sinashida nazo nahisi kwamba mambo ambayo yanahitajika kufanyika pale kazini kwa kuwa kila kazi ina mambo ambayo yanahitaji wafanya kazi wake kuzingatia kwa hivo. Tazmini za kila kazi, ubadilika kulingana na ile kazi inafanywa lakini mimi sina shida nazo.

Mimi naoga mara mbili kwa siku. Mara moja, nitaoga asubuhi, nikielekea kazini. Na mara ingine, nitaoga jioni, baada ya kutokea kazini. Kabla, ya niende kulala. Kwa hivo, mimi uoga iyo mara mwisho, ule wakati naenda kulala.

Mimi nacheza na rafiki zangu kwa sababu ile mchezo sanasana utapata nikicheza ni mchezo ya ubaoni Yaani mchezo wa chesi lakini pia wakati mwingine nitacheza na ndugu zangu wadogo Mchezo ya video ile tu kusaidia kupitisha wakati na hii haya ni mambo ambayo nafanya ule wakati Sina kazi zozote ambayo zinaendelea katika maisha yangu.

Mazoezi yangu ya kila siku yanalingana kulingana na siku gani ninayo rotuba ambayo mi nafuatilia kama vile jumatatu unajua ile ni siku ya kukimbia asubuhi Nitaamka, nitaenda nikimbie kama ni kilomita tano, kisha nirudi Ndio nikuje nioge, na nijitayarishe kwenda kazini kama ni siku nyingine, labda nitaenda kwenye jimu, nitaanuwa chuma nitafanya Nitafanya exercise za labda kujistretch Kisha niende kazini Mara ngapi kwa wiki nafanya zoezi Nahakikisha kwamba nimefanya zoezi mara nne kwa wiki kumaanisha hizo ni asubuhi nne kwenye wiki na kisha napumzika kwa siku tatu Wakati mgani napenda kufanya mazoezi Mimi napenda kufanya mazoezi yangu asubuhi Kwa kuwa ile ndo wakati ambao mwili unafunguka na mwili uko active Kwa hivo hiyo ndo wakati ambapo mimi napenda kufanya zoezi langu na baada ya mazoezi mimi nahisi kwamba nimefunguka mwili Naeza fanya kazi sasa kwa ubidii na pia kwa ustaarabu wangu.

Mwani nyumbani ala asha siwezi sema ni ndege ambaye nimefuga Lakini naweza penda hapo hivo mbeleni labda niweze kufuga ndege kama vile mbuni kwa kuwa wala ndege ambao wana manufaa mingi sana Katiko kwenye mkulima na pia kwenye mwili kama unatumia nyama yake na pia mayai yake Lakini kwa sasa sina ndege ambaye mimi nafuga nyumbani.

Naam, napenda kupika kwa kuwa mimi mtu ambaye pia anapenda kukula, kwa hivyo nisipopika sitakula, kwa hivyo, utanipata pale jikoni Natayarisha chakula vizuri sana Natumia viungo vyangu, na pia mimi mtu ambaye ako anatumia dieting, kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba kile chakula ambacho napika Kinafikisha malengo ambayo nataka ya kiafya.

Naezasema kwamba natumia muda kama wa masaa manne kila siku kwenye mtandao kwa kuwa kama siangalii mambo ya kazi huko mitandaoni naangalia tu mambo yangu Mimi mwenyewe ya kujifruraisha na ya kujiburudisha kwa hivyo si kila wakati utanipata kwamba naangalia mambo ya kazi kuna wakati mwingine itakuwa tu na jiburudisha mimi mwenyewe na nikiangalia hayo masaa naezasema yanafika hadi masaa manne kila siku.

Jioni, kabla ya kulala, mimi nitakula, nitahakikisha kwamba nimekula vizuri Ndiyo mwili uweze kupata hio nguvu ya asabuhi Pia nitahakikisha kwamba nimepanga mambo ambayo nitahitaji kufanya kesho na nitahitaji kutengeneneza kesho Baada ya hayo yote, nitaenda, nitaoga Kisha baada ya hapo, nitaenda na nitalala.

Shirika ambalo mimi napenda kuhusu Jambo ambalo mimi napenda kuhusu shirika langu naezasema ni vile kwamba mafunzo ambayo mimi nafunzwa Yanajileta katika maisha na yanisaidia kwa kila siku Yaani naweza kuangalia jambo ambalo nafaa kufanya ama lile nimefunzwa na naelewa kwamba hili pia nimefunzwa kwenye shirika Kwa hivo napenda hayo.

Mimi mwenyewe huwa silei nywele, nywele yangu huwa nakata kwa sababu hapa kazini mwangu itakuwa ni ngumu kufanya kazi na nywele kama ile kwa kuwa nitakuwa nahitaji kila wakati kuchana na kuhakikisha ya kwamba nimeitunza kwa hivo inakuanga tu rahisi kuikata na kukaa kama mimi ni msafi kwa hivo huwa silei nywele.

Na kazi ambayo ni ingependa kushiriki ama kujua. Naeza sema ni kuendesha ndege. Kwa kuwa hilo lilikuanga ndo jambo ambalo. Ama ilikuwa ile ndo career ambayo mimi ningependa. Ule wakati nikiwa mtoto nilikuwa napendelea hiyo. Iyo ni kwa sababu naonanga hiyo ilikuwa jambo ambalo. Ni kubwa sana yani. Yani ni jambo ambalo. Pia kwa kiplani kwa kuwa ndege ni kitu mzito sana. Lakini kinaweza kupaa angani. Kwa hivo inanifrahisha sana na kunipee. Ile hamu ya kutaka kujua vile hua inafanya kazi Sijawahi jaribu kwa kuwa sikuweza kupata iyo nafasi ya kuenda kusomea kuwa mwendesha ndege ama yule pilot Kwa hivo sita sema ati kwamba ata nitaweza kujifunza tena Lakini ni ujuzi ambao nitaishi Nikijua ningependa sana kujifunza.

Naamini kwamba unauliza nasafisha vifaa vyangu mara ngapi kama sikosei kwa sababu sielewi hilo jina la kwanza lakini nitasema kama ni kusafisha vifaa labda niseme mara moja kwenye wiki kwa sababu hizi si vifaa ambavyo vinashika uchafu haraka na pia kama nivya kazi havihitaji kusafishwa kila wakati kwa hivyo naweza sema mara moja ama mara tu mbili kwenye mwezi.

Kinywaji ambacho mimi napenda kukunywa asubuhi naeza sema ni kahawa Kwa kuwa kahawa inasaidia kusisimua misuli, inasaidia pia kuamsha akili Kumanisha kwamba nikiingia pale kazini, siku mzima mimi nitakuwa niko, niko very alert, niko very on yaani naweza kufanya kazi kwa umakinifu wa hali ya juu.

Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu naeza sema ni kusherekea kuzaliwa kwangu. Ilo ni tukio moja muhimu sana. Kwa sababu uwe linanisaidia kukumbuka kwamba tuko hapa duniani tu kwa mda mfupi. Kwa hivo kadri navyo endelea kuzeeka ndo nakumbuka kuwa nafaa kuwa nahitimiza yale mambo ambayo nilikuwa nimesema ntatimiza kwa hivyo Ilo ni tukio ambalo nikumuhimu sana katika maisha yangu.

Baada ya siku ndefu mimi Nitakaa pale kwenye kiti jioni Nitapitia simu yangu Niangalie mitandao vile watu wanasema zile habari ziko huko kama si hivyo nitatembea tu Hapa mjini nitaenda nitembe atakama sitaenda mbali sana nitaenda kupunga hewa kisha nirudi nyumbani kama si hivyo Nita cheza michezo na ndugu wangu wadogo michezo ya video.

Uzoefu wa kuamka mapema na kufanya mambo kule wakati unaohitajika kwa kuwa ukiwa pale kazini lazima ufanye mambo wakati ambao unafaa. Kwa kuwa ukichelewesha utapata kwamba umekosea kama ni ripoti ulikuwa unafaa kuandika. Ukichelewesha utapata umeharibu mambo na bajeti ya pale kazini kwa hivo lazima uhakikishe kwamba kila jambo ambalo unalifanya. Limefanywa kulingana na wakati wake. Na huo ndo uzoefu ambao mimi naweza sema umenisaidia sana, umenifunza kukua. Sasa naweza kila mahali ama kila jambo ambalo mimi nafanya. Naweza kumakinika sana na wakati ambao nao chukua kufanya lile jambu. Na hilo ndo jambo, muhimu sana maishani.

Naam nawafahamu majirani zangu kwa kuwa na amini kwamba ni muhimu sana kujua wale watu ambao wamekuzunguka kwa kuwa Una zapata unaishi na mtu fulani ambaye anayefanya jambo fulani na upate kwa mba umesaidiana Kwa hivyo na amini kwamba ni uzuri sana kujua na na majirani na kwa hivyo nahakikisha kwamba Kila jirani mimi tunaongea na yeye na tuna elewana kujua kila mtu ambacho wanachofanya na ambapo wanakotoka ayo yametosha.

Ikifika ni familia, naezasema tunapenda kuenda kutembea. Sana sana mazingira ambayo hatujatembea hapa mbeleni kama vile utapata tumeenda kutembelea wanyama wa msituni. Ama tumeenda tu, tukakaa kwenye hoteli, tukakuwa na wakati mzuri kama familia. Hayo ndio mambo ambayo kifamilia, tunafanya pamoja yaani.

Chakula ambacho mimi nakipenda zaidi, nitasema ni mchele, ukipikwa kwa njia ya pilau, ukipikwa ukiwa wali, mimi nitakula. Kwa kuwa chakula ambacho naeza kula mara nyingi sana kwenye siku, na pia hata kwenye wiki, bila kuchoka nacho kwa hivo, hicho ndicho chakula ambacho mimi napenda.

Simu yangu naitumia kwa masaa mengi sana kwenye siku kwa kuwa nahitaji kuongelesha wafanyakazi wenzangu Nahitaji kupigia ule wanunuzi wangu na pia ule saplaya wangu ambaye ananiletea mizigo Kwa hivyo na tunaweza sema naitumia karibu siku mzima Programu ambazo mimi natumia zaidi nitasema natumia programu ya Whatsapp ambayo inanisaidia kuongea na wateja kuwatumia picha na video za mizigo. Pia programu ingine mimi natumia sana ni programu ya LinkedIn ambayo inanisaidia kujuana na wafanyakazi kama mimi ambao wanafanya kwenye sekta ambayo mimi nafanya. Nakumbuka simu yangu ya kwnza ya namu nilinunuliwa na mzazi baada ya kufanya kumaliza chuo cha upili. Hiyo simu ilinisaidia kwa kuwa hapo ndii niliweza kuongea na marafiki wangu wa kwanza kwa hiyo simu Natukaweza kujuana na tukaweza kutengeneza urafiki kupitia hiyo simu mda mzuri wa kuzima simu mimi nahisi kwamba ni usiku ambapo mimi na lala huo ndio muda pekee sitakuwa nahitaji simu kwa hivyo huo ndio muda mwenye naweza sema nitazima simu na niachane nayo.

Faraga yangu mimi nailinda kwa kuwa sieki tu picha tu zozote pale mtandaoni. Nahakikisha kwamba zile picha naweka ni picha ambazo mtu hawezi tumia vibaya na kuja kuniletea swara zingine baadaye Kwa hivo cha kuanza na angalia zile picha mimi ambazo na post. Cha pili naeza sema na hakikisha kwamba mambi yoyote ambayo mimi nitapost yakue labda ni mambo na siasa ama jambo lingine laki jamii na hakikisha kwamba liko na ukweli. Yani sipeani maneno yoyote ambayo haya jazibitishwa kwa ya ukweli Kupia na hakikisha kwamba Siendi pale kutusi watu na kuangolesha watu vibaya na hakikisha kwamba yale maneno ambayo mimi naongelesha na watu wikingine ni maneno yenye hekima na pia yenye heshima.

Computer natumia sana sana kutengeneza vitu kama vile documents yani kama vile resiti za malipo Kuna pia zile invoice kuna pia zile za order yani pia kuwakisha kwamba nafuatilia kila order ambayo inafanywa na wanunuzi yetu.

Mambo mapya mi nitasema kama ni kujifunza naenda kwenye mitandao na video kama mtandao moja mkubwa sana ambao unajulikana kama YouTube pale naeza soma jambo lolote jipya ambalo nataka kujua Najua nikenda pale sitakosa mtu ambaye anajua mwenye ni gwiji wa lile jambo nataka kujua na nitaweza kusoma kama si hivo nitatumia wa mtandao wa Google na tafuta jambo ambalo mi nataka kusoma na nitafuatilia uko.

Naam pale nyumbani kwa wazazi wangu, nilikuwa na mnyama haina ya umbw ambaye nilikuwa ni memfuga, ailikuwa rafiki wangu sana kwa kuwa nimefikuwa na yeye, tangunikiwa kijana mdogo kwa hivo ule mbwa wa ailikuwa ni mnyama ambaye tumezoeana sana na pia nilikuwa na mpenda sana.

Naam, nanunua vitu kutumia simu sana sana vitu kama vile vya nyumba kama meza, kama wardrobe hizo ni vitu ambazo Napenda kutumia kununua kwa simu Kwa kuwa ni ngumu sana kuamuka kuenda kwanza kuzitafuta Kwa kuwa mimi sina wakati wa kuenda kuvitafuta kwenye maduka Kwa hivo, nategemea sana kununuwa vitu kwa simu Kwa mitandao, sana sana kama kuna mitandao kama wavile wa Alibaba unasaidia na itisha vitu kutoka hata mbaka nchi zingine kama hata China.

Naam, mimi ni mtu ambayo napenda kupiga picha kwa kuwa napenda kuposti kule mitandaoni na social media kwa hivyo wakati wote ambao mimi napata. Ama nikiwa na jambo ambalo linapendeza, mi ntapiga picha. Na ambayo nitakwenda kuposti pale baadae mitandaoni.

Naam, mimi napenda kufanya kazi nyumbani, sana sana kama ni kazi kama vile mapishi na pia kuosha vyombo, lakini kazi zingine kama vile kufua nguo, nina kuwa tatizo kwangu kidogo, hiyo siipendi hata kidogo, kwa hivo kazi zingine mimi nawezasema napenda ni hiyo kupika na labda kuosha kidogo.

Naam Tangu nikiwa mdogo Mimi nimeendesha baiskeli tulikuwa tunaenda tunaendesha na marafiki zangu Kwa hivo hapo ndo nilijua kuendesha baisikili Kikuje kama ni kitu ambacho mi napenda hatakama wakati hu sasa sipati muda mwingi sana kuendesha baiskeli Lakini napenda sana kuendesha.

Ujuzi ambao nazasema naitaji kuhimarisha. Nazasema ni kutumia kompyuta kwa kuwa bado sijaweza kutumia vizuri. Ni chombo ambacho ni meanza kutumia ujuzi. Na bado kuna mambo mengi ambayo zijajua kukihusu. Kwa hio ndo ujuzi mmoja naezasema nahitaji kuimarisha. Na nitajipa wakati ndo niweze kukielewa vizuri. Ndiyo pia mimi niweza kuijua kukitumia na niweze kuwa nafanya kazi yangu kwa urahisi sana nacho.

Mradi mpya wa kazi kwanza tunadhibitisha ile kazi ambayo tunaitaji kufanya kabla hata ya kuianza Kwa kuwa Lazima kwanza uangalie kama ule mradi utawezekana kama kuna budget yake itawezekana kama itafikisha leku Kisha ukisha angalia mambo kama hayo sasa badae sasa unaeza anzisha ule mradi.

Mimi napenda kukiwa na jua ama niseme ku musimu wa joto kukua huu ndo msimu ambao unapelekana na mazingira ya kule nyumbani ambapo mimi lelewa Kwa hivo wakati wowote kuna joto mimi nafuraia sana lakini wakati kuna baridi kidogo sihisi kama nimetosheka hata kidogo.

Harufu ambao mimi naipenda ni ya mchanga baada ya kumenyesha. Ile wakati kunanyesha napenda iyo harufu sana na nasikia kwamba na inanukia vizuri. Ile harufu naihisi ile wakati kunanyesha. Kama hakukuwa kumenyesha kwa muda mrefu, alafu kuanze kunyesha ndo nitahisi ile harufu. Kumbu kumbu ya hii harufu hunikumbusha tukiwa watoto. Ule wakati tukikuja, tukikuwa wadogo tukicheza, kulikuwa kukianza kunyesha Inabidi mmekimbia mpaka nyumbani kwa hivyo ile harufu inanikumbushanga hizo kumbukumbu za utotoni na vile tulikuwa tunakimbia na tunacheza na rafiki zangu Hivo ndo huwa inanikumbusha Nikipatiwa harufu nahisi tu vizuri yaani siezi yaani nikaelezea kabisa kwa kina lakini ni harufu yenye tu napata ikiwa mzuri.

Mahali ambapo mimi ningependa kwenda, ngependa kwenda mji mmoja, kule Europa, mji wa Roma Ju, ni mji ambao ulianzishwa kitambo sana uko na historia na tamaduni ya kitambo sana Ningependa tu kwenda kutembea uko, niende nisome kuhusu historia yao na pia ni elewe wale watu walikuwa naishi aje, na vile maisha yao yalikuwa yanaendelea na vile wamaishi vitofauti na sisi mtu ningependa kusafiri naye ni familia, watu wa familia yangu hao ndo ningependa kuenda na wao ndo niweze kuapeleka pia wawo wakaelewa.